Mahali paki historia ninaeza penda kutembea ni Egypt, (Pyramid of Giza). Hapo ndipo historia inaishi kweli. Kuona kwa macho Pyramid ya Khufu, Khafre na Menkaure pamoja na Sphinx. Kungekuwa kama kusafiri kurudi maelfu ya miaka nyuma, ningependa kujua jinsi walivyojenga majengo makubwa hivyo bila teknolojia ya kisasa. Nia akili, nguvu na ustaarabu na hali ya juu sana. Inanishangazanga kila saa nikifikiria kuhusu Pyramid za Giza huko Egypt.

Wema na upenda zaidi ni aina wa bongo na muimbaji wangu nae nam penda zaidi ni alikiba. Alikiba natoa nyumbo za kuigiza na nina zifurahia sana. Na ninapenda kusikiza muziki wa bongo, nina pofanya kazi zangu za nyumbani. Pia nina po tembea ama asubuhi ni kiamka na sikiza nyimbo za bongo. Wimbo na upenda zaidi wa alikiba ni chikicha, chikicha uwo.

Chakula ninacho kipenda ni pilau. Pilau huwa tamu sana. Na mara ya kwanza nilipokila nilikuwa nimepikiwa na mama yangu. Ninapenda pilau sana kwa kuwa inakua imepikwa na viungo tofauti tofauti. Mara ya mwisho nilikila ilikuwa jumatano. Jumatano ya wiki iliopita.

Napenda kuwa mahali watu wanaheshimiana, napenda pia kuwa mahali patulivu, penya hakuna kelele mingi, na unapata nafasi ya kufikiria vizuri, iwe ofisi, nyumbani, ama ata kanisani, napenda pia sehemu inayo chochea mawazo ya kufanya kazi ya kusaidiana.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika kunanipa furaha, kwanza nikipikia jamii yangu, na pia kupika inafanya nakuwa sina mawazo mingi kama ya kazini. Ni vizuri kuona chakula kinavyotoka kwa kuwa wazo hadi kitu kinachoweza kufurahisha mtu mwingine.

Mimi huenda hospitali ninapojihisi mgonjwa ama pia kupeleka ninao wapenda kama vile watoto wangu ama bwana yangu aki kama hasikii vizuri. Pia mzazi wangu kama hasikii vizuri nampeleka ospitali lakini hospitali mimi huenda ila wakati sijihisi vyema. Nikihisi siko salama, kiafya, mimi naenda hospitali.

Ndiyo ni nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa sababu kuna vitu mingi ambazo mimi sijui na wengine wanajua na kunazo ambazo mmi najua na wengine wajui. Kwa hivyo tunapata nafasi ya kuwasiliana na pia kusaidiana na hiyo ndio jambo la pusara.

Ndio, ninapenda hadithi za ajabu sana. Kuna kitu cha kipekee kinacho nichangamusha na hizi hadithi. Zinafanya najiuliza ama nafikiria mara mingi sana. Zinafanya pia nacheka kwa hivo zinaniletea furaha ambayo ni kitu cha maana katika nafsi yangu.

Napenda rangi ya nyeupe kwa sababu inafanya nyumba inakaa kubwa na inafanya nyumba inakaa iko na amani, iko na nafasi ya kufanyiwa vitu. Inafanya pia nyumba inapendeza na pia unaweza weka hata viti za rangi ingine kama ni pazia unaeza tumia rangi yoyote ukuta zikiwa nyeupe.

Zawadi iliyonifurahisha niliwaipokea ilikwa simu Nilipatiwa hyo zawadi na mme wangu na ilo jambo ilinifurahisha sana kwa sababu ili kwa siku ya kuzaliwa kwangu na ililetwa kama sikuwa nimetarajia kabisa.

Ndio, ninapenda kupanda mlima kwa sababu kuna jambo fulani linayo changamsha roho yangu nikipanda mlima kama naweza kupumua vizuri, naweza kuona mbali. Ninapata muda wa kufikiria maisha malengo na vitu ninavyotaka kutimiza katika maisha yangu.

Napenda kukula KFC inje ya nyumbani. Sababu KFC ni chakula ambayo siwezi pika nyumbani. Na hua tamu sana. Hata nikijaribu kupika nyumbani bado haitokei kama ile ya uko KFC. Kwa hivyo na mimi hupenda kuenda KFC sana. Kukula kuku yao.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu na natakanga kujua watu wanafikiria nini pia. Si maoni yangu pekee, ndiyo ndiyo iko. Nataka pia kujua watu wengine wa wakona maoni ipi kuhusu jambo fulani. Kwa sababu maoni yetu sisi wote huwa tofauti.

Kitu kinachofanya ni nasikia nimefurahia ni kuona maendeleo na matokeo ya yuhudi zangu. Si lazima kitu kiwe kikubwa. Hata vitu vidogo, bora ni meweka bidii na nikaona zimefanikiwa, mimi hukua na furaha sana. Kumaliza kazi ni nayoiyanza kwa muda na kwa ubora wake. Kuona mtu, nimesaidia na akafanikiwa. Hizo vitu hunipatia furaha sana.

Mimi mara nyingi mimi hucheza na mtoto wangu, ama pia kama mtoto wangu amelala ama hayuko karibu, najipata tukicheza hadi kadi na bwana yangu, na kuna michezo mingi ya aina mingi tukonazo kwa nyumba kwa hivyo tunajipata tu tunacheza na bwana yangu mara mingi.

Napenda mambo mingi kuhusu shirika langu hasa yale yanayofanya kazi iwe na maana na motisha sana. Kwanza napenda mazingira ya kazi. Pili napenda utamaduni wa kushirikiana na pia tatu napenda fursa za kujifunza na kukua katika kazi yangu.

Wakati mwingine, kazi zinatakika zinatakikana kumalizika kwa muda mfupi na labda ni kazi mingi, kukosa kukosekana kwa mawasiliano, mawasiliano wazi kati ya wafanyikazi. Kazi nyingi kwa muda mfupi inaweza kufanya mtu, ajiskie, amechoka, na pia akili haiko inakimbia sana.

Mazingira ya kazi ambayo ninayoipenda ni, mazingira ambayo ikona umoja, na ikona heshima, na pia ina mawasiliano yanayofaa. Sio mazingira ya fitina. Pia napenda mazingira inayokua na uwazi wa mambo mingi sa.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine, kwa uwazi, heshima, na nia ya kujifunza kukua mtu mzuri baadaye. Ninasikiliza bila kujitetea na tazama nia ya maoni yao. Na shukuru kwa iyo maoni wanayo nipa kila wakati. Na tafakari kabla ya kujibu na nachukua hatua pale inapohitajika.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, hasa kwa eneo za burudani, nikiwa pia nyumbani, peke angu, napenda kucheza ngoma. Hii napenda kucheza ngoma kwa sababu inafanya ninasikia, nimechangamka na sina mawazo mingi huo wakati. Kwa hivyo, napenda kucheza ngoma.

Mfumo ninaopendelea wa simu, napendelea wa iPhone na ninapendelea pia vivo. Napendelea kuwa na simu mbili, na pande wa Android napenda vivo, pande wa Apple napenda iPhone. Kwa sababu iPhone ina features mingi ambazo haziko kwa vivo lakini napendelea zote mbili.